Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao, michezo hii hunipa nafasi ya kufikiria kwa makini, kupanga mikakati na pia kufurahia muda mzuri na marafiki au familia. Michezo kama drafti, soka la meza, scramble, chess na monopoly huu hunivutia kwa sababu inachanganya burudani na kujifunza. Kupitia michezo ya ubao, mtu ujifunza uvumilivu, kushinda na kushindwa kwa hekima na kuwasiliana vizuri na wengine. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika bila kutumia simu au skirini muda mwingi. Napenda zaidi kucheza michezo ya ubao jioni ya wikendi, hasa tukiwa pamoja na watu ninao wapenda kwa sababu uongeza ukaribu na kuleta furaha ya kweli.

Mimi ufanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Kuna siku nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kasi au kunyoosha mwili na siku nyingine nafanya mazoezi mazito kidogo kama kukimbia, kuruka kamba au mazoezi ya nguvu kama push-ups na squats. HHwa napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu unipa nguvu na kunifanya nijiskie mwenye aris kunzima. Pia, ujitahidi kufanya mazoezi hata kwa dakika 20 hadi 30 tu kwa sababu naamini kilicho muhimu zaidi ni muendelezo si muda mrefu pekee. Mazoezi unisaidia kuboresha afya ya mwili kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha usingizi mzuri.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya, kujaribu chakula kipya, hunipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti, na kufurahia ladha ambazo sijazoea. Huwa nafurahia kuonja vyakula vya maeneo mbali mbali, iwe ni vya kienyeji kama vile mboga, au vyakula vya jadi, au vya kigeni kama vyakula vya asia au ulaya. Ingawa wakati mwingine ninaweza kuwa mwangalifu kama chakula kina viungo vikali sana, bado napenda kujaribu angalau mara moja. Kwangu, kujaribu vyakula vipya ni njia ya kujitanua mawazo, kuongeza uzoefu wa maisha na pia kufanya maisha yawe na msisimuko zaidi.

Kwa kazi yangu, nina malengo kadhaa muhimu yanayo niongoza kila siku. Kwanza, nalenga kuboresha ujuzi wangu kitaalamu kwa kujifunza mambo mapya mara kwa mara, hasa yale yanayohusiana na teknolojia, mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Pili, natamani kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora ili matokeo ya kazi yangu yawe na mchango chanya kwa timu na shirika kwa ujumla. Pia, nina lengo la kukua kikazi, kupata majukumu makubwa zaidi na siku moja kuwa katika nafasi ya uongozi ambapo naweza kuwaongoza na kuwahamasisha wengine. Aidha, ninathamini maadili ya kazi kama uaminifu, nidhamu na ushirikiano mzuri na wenzangu. Mwisho, nalenga kupata usawa kati ya kazi za maisha na binafsi ili nifanye kazi kwa bidii bila kusahau afya, familia na maendeleo yangu binafsi.

Timu ya mpira wa mguu ni nayoipenda ni Arsenal FC. Nimeivutiwa na Arsenal kwa sababu ya historia yake ndefu, mtido mzuri wa kucheza mpira wa pasi fupi na falsafa ya kukuza vipaji vya vijana. Klabu hii imekua na wachezaji mahiri kama Thiri Henry, Dennis Bergkav na kwa sasa Bukayo Saka ambao wanaonyesha nidhamu kwa ubunifu uwanjani. Pia napenda jinsi mashabiki wa Arsenal wanavyo kuwa waaminifu hata timu inapopitia changamoto. Uwanja wa wa Emirates una mazingira mazuri na timu hucheza kwa ari kubwa. Kwa ujumla, Arsenal hunipa furaha matumaini na msisimko kila msimu wa ligi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko kuwa wa kukesha usiku. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu akili yangu huwa tulivu na nikiwa na nguvu nyingi. Asubui hunipa nafasi ya kupanga shughuli za siku, kufanya mazoezi kidogo au kutafakari kabla majukumu hajaanza. Pia napenda utulivu wa asubui kwa sababu hakuna usubufu mwingi. Ingawa wakati mwingine nakaa hadi usiku nikimaliza kazi au nikijiburudisha, bado hujitahidi kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha. Kwangu, kuamka mapema hunisaidia kwa na nithamu, tija na hali nzuri ya kuanza siku.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini ninakichukulia kuwa uyano na tahadhari. Chakula cha haraka kinamvuto wake kwa sababu ni rahisi kupatikana, huandaliwa kwa mda mfupi na mara nyingi huwana ladha tamu inayovutia wengi. Wakati nikiwa na ratba yenye shughuli nyingi au nikiwa safarini, vyakula kama chipsi, burger, pizza au kuku wa kukaanga, vinaweza kwa suluhisho la haraka. Hata hivyo, ninafahamu kuwa kula chakula cha haraka mara kwa mara, kunaweza kuathiri afya, hasa kwa kuongeza mafuta mwilini na kusababisha matatizo kama uchovu au uzito kupita kiasi. Ndiyo maana hujitahidi kuchagua kwa busara, kula kwa kiasi na kuchanganya na vyakula vya nyumbani vyenye virutubisho kama mbonga, matunda na proteini. Kwangu, chakula cha haraka ni burudani ya mara chache si mtido wa maisha wa kila siku.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Ngoma hunipa furaha na hunisaidia kuachilia msongo wa mawazo. Napocheza ngoma huhisi uhuru wa kuonyesha hisia zangu bila hofu, iwe ni kwa mziki wa kisasa au wajadi. Ngoma pia ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sababu huongeza nguvu huimarisha afya ya moyo na husaidia mwili kuwa mwepesi. Zaidi ya hayo, kucheza ngoma pamoja na wengine huimarisha mahusiano na huleta hali ya umoja na furaha. Kwangu, ngoma si burudani tu, bali pia ni njia ya kujieleza, kujiburudisha na kudumisha afya ya mwili na akili.

Harufu ni ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha mara ya kwanza inayo julikana kama Petcare. Harufu hii hunipa hisia ya utulivu na kumbukumbu nzuri hasaa za utotoni ambapo mvua ilikuwa ishara ya baraka na mwanzo mpya. Inanikumbusha mazingira safi hewa yenye ubaridi na ardhi iliyopita uhai mpya. Pia napenda harufu ya kahawa mpya ilio chemshwa kwa sababu unipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kuanza siku. Harufu ya kahawa inamvuto wakipekee unaochanganya joto na faraja. Aidha harufu za mvua ya asili hasaa maua yenye manukato mepesi kama waridi au lavenda hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kwa ujumla napendelea harufu ambazo ni za asili laini na zinazoleta hisia za amani na faraja.

Kwa sasa, sina mnyama ninaemfuga, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Mbwa ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na huwa rafiki wa kweli wa binadamu. Napeda jisi mbwa anavyoweza kuonyesha upendo, bila masharti, kulinda familia na pia kusaidia mtu kujisikia salama na mwenye furaa. Ningependa kufuga mbwa kwa sababu pia hunisaidia kuwa mwenye nidhamu, lazima umtembeze, umpe chakula kwa wakati na kumjali kiafya. Pia mbwa ni mzuri kwa mazoezi ya mwili kwa sababu kutembea nae kila siku, ni njia nzuri ya kujihusisha na shugli za afya. Aina ya mbwa ningependa ni yule mwenye tabia tulivu na akili kama German Shepherd au Labdra kwa sababu wanaeleweka kiraisi na wana uhusiano mzuri na watu. Kwangu, kufuga mbwa si burudani tu, bali ni kujenga urafiki na uwajibikaji.

Kinachofanya nicheke zaidi ni hali za furaha na ucheshi zisizo tarajiwa hasa pale mtu anaposema au kufanya kitu cha kuchekesha kwa asili. Napenda sana vichekesho vya marafiki, matukio ya ajabu au makosa madogo ya kila siku yanayo chekesha bila kudhuru mtu yeyote. Pia, mimi hucheka nikiona watoto wanapocheza kwa furaha au wakiwa na mbwe mbwe za kuchekesha kwa sababu furaha yao ni ya kuambukiza. Vichekesho vya usemi, memes au utani wa akili pia hunifanya nicheke, hasa pale unapogundua ucheshi, ulivyo zoeleka au dhahiri kwa namna ya akili. Kwangu, kucheka ni kuhisi furaha ya kweli, huondoa msongo wa mawazo, hunifanya nijisikie mwepesi na huimarisha uhusiano na wengine. Hata matukio madogo ya kuchekesha katika maisha ya kila siku kama mtu kufeli kucheza au kutoelewa kitu kwa upole pia huleta kicheko cha kweli.

Ndio, napenda kuogelea. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu hasa nikiwa ndani ya maji safi na tulivu. Ni zoezi nzuri sana kwa mwili mzima kwa sababu husaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na kuupa moyo afya njema bila kuumiza viungo. Pia, kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwani maji yana uwezo wa kunituliza akili na kunipa hisia ya amani. Napenda kuogelea wakati wa joto au wikendi, iwe ni kwenye bwawa au baharini kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kujiburudisha. Zaidi ya yote, kuogelea ni shughuli inayochanganya afya, burudani na furaha, hivo ninaiangalia kama njia bora ya kujitunza kimwili na kiakili.

Ndio, napenda kupiga picha. Kupiga picha unipa nafasi ya kunasa muda muhimu na kuifadhi kumbukumbu za maisha. Napenda sana kupiga picha za mandhari ya asili kama machweo ya jua, milima na au bahari kwa sababu uonyesha uzuri wa dunia kwa namna ya kipeke. Pia, napenda kupiga picha za watu hasa wakati wanacheka au wanapokuwa katika hali ya kawaida kwa sababu picha hizo uonyesha hisia za kweli. Kupiga picha hunifanya nijifunze kuwa makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka kutambua maelezo madogo ambayo mara nyingi hupuuzwa. Zaidi ya hayo ni njia kujieleza kisanii na kushiriki hadithi bila maneno mingi. Kwangu upigaji picha sio hobby tu bali pia ni njia ya kuona na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na matumizi. Siku ambazo ninakitumia sana kama kuwasiliana, kutumia interneti, kusikiliza muziki au kupiga picha huenda nikachaji mara mbili ili kuhakikisha betri haishuku sana. Siku nyingine zenye matumizi ya kawaida kuchaji mara moja kunanitosha hadi mwisho wa siku. Kujiweka katika tabia ya kuchaji kifacha changu usiku au asubuhi mapema ili kianze siku kikiwa na betri ya kutosha. Pia, hujitahidi kuepuka kukiacha kikiendelea kuchaji kwa mda mrefu sana ili kulinda afya ya betri. Kwangu, kuchaji kwa mpangilio hunisaidia kuepuka usumbufu na kuhakikisha kifaa kiko tayari kunisaidia wakati wowote ninapokihitaji.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki hasa ala ambazo zinatoa sauti laini na zenye hisia. Ningependa sana kupiga gitaa au kinanda kwa sababu vyombo hivi vinaweza wakuambatana na aina nyingi za muziki na vinaweza kutumika kuimba au kutunga nyimbo. Kupiga chombo cha muziki unisaidia kujieleza kihisia, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ubunifu. Zaidi ya hayo, kujifunza kupiga ala ya muziki hunafundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu huitaji mazoezi ya mara kwa mara. Hata kama si mtaalamu, napata furaha kubwa nikijaribu kupiga ala kwa ajili ya burudani na kujifunza hatua kwa hatua. Kwangu muziki ni lugha ya hisia na kupiga chombo ni njia nzuri ya kuwasiliana bila maneno mengi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu janja. Simu imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku, kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kwa urahisi na haraka. Kupitia simu, naweza kupata taarifa muhimu, kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kufuatilia matukio ya dunia kwa wakati halisi. Pia simu hunisaidia kupanga ratiba zangu, kuhifadhi kumbukumbu muhimu na hata kuthibiti fedha kupitia huduma za kijiditali. Zaidi ya hayo, hutumika kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video au kupiga picha. Ingawa najitahidi kutumia simu kwa nidhamu ili isiwe chanzo cha usumbufu, bado ni kifaa ambacho kimekua muhimu sana katika kuendesha maisha ya kisasa.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba maisha hayafuati mpango wetu kila wakati lakini bado yana maana na fursa ndani yake. Nimejifunza kuwa subira ni nguvu si udhaifu. Wakati mwingine unafanya bidii sana lakini matokeo hayaji haraka. Hapo ndipo subira, uvumilivu na imani vinapojaribiwa. Pia nimegundua kuwa kusikiliza ni muhimu kuliko kuzungumza sana kwa sababu kupitia kusikiliza, najifunza zaidi na unaelewa watu kwa kina. Hekima nyingine ni kwamba watu ni muhimu kuliko vitu. Mali inaweza kupotea, kazi inaweza kubadilika, lakini uhusiano mzuri na watu na familia, marafiki na hata majirani, huleta amani ya moyo, nimejifunza pia makosa si mwisho wa safari bali ni somo, kila kosa linanifunza namna ya kufanya vizuri zaidi kesho zaidi ya yote nimejifunza kujithamini, kujijua, kujikubali na kujiheshimu kuna kukupa nguvu ya kufanya maamuzi bora na kuishi maisha ya kweli bila kuiga wengine. Hiyo ni hekima ambayo hunisaidia kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huwa najitolea kupumzika na kurudisha nguvu za akili na mwili. Kwanza, napumzika kidogo kwa kuondoa mawazo ya kazi, mara nyingi kwa kutulia kimya au kusikiliza muziki tulivu. Pia, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi, hii inasaidia kuongeza damu na nguvu mwilini na kunifanya nijisikie macho na makini baadaye. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kuangalia mazingira yangu, kuzungumza na wenzangu kwa upole au hata kunywa kinywaji kama chai au maji ya baridi. Pia ni muda mzuri wa kupanga maswala madogo yanayohitaji umakini au kuandika mawazo yangu bila haraka. Kwa kifupi ni mchanganyiko wa kupumzika kimwili kutulia kisikolojia na kuandaa akili kwa kazi zinazofuata.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule sababu kubwa ni kwamba sebule ndiyo moyo wa nyumba ni mahali panapo kutanisha watu, mawazo na hisia. Ninapenda sebule iwe safi yenye mwanga wakutosha na yenye mpangilio unaotoa utulivu. Sofa laini hunifanya nijisikie huru kupumzika baada ya siku ndefu na pazia linaro ruhusu mwanga wajua kuingia huleta hali ya uchangamufu asubuhi na mchana. Pia napenda sebule kwa sababu ndipo ninapotazama televisheni kusikiliza mziki au kuzungumza na familia na marafiki ni mahali pa kucheka, kubadilisha na mawazo na wakati mwingine kutafakari kimya kimya Ninapokuwa na msongo wa mawazo kukaa sebule kwa utulivu hunisaidia kupumua kwa kina na kujisikia amani Kwa kifupi, sebule inanipa faraja, ukaribu na hisia ya kuwa nyumbani kweli.

Kuboresha mchakato ya kazi ni jambo linalohitaji mpangilio, ufahamu na ubunifu. Kwanza, ninajitahidi kuelewa mchakato mzima wa kazi kutoka mwanzo hadi mwisho, ili kubaini sehemu zinazoweza kuchelewa au kusababisha makosa. Kwa mfano, kutambua hatua zinazojirudia, mara kwa mara, kunasaidia kupunguza wa muda usiohitajika. Pili, napanga vipaumbele vyenye msingi wa dharura na umuhimu kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza. Aidha, kutumia teknolojia na zana za kidijiti, kunarahisisha kuratibu na kufuatilia maendeleo ya kila hatua. Mara nyingine, napokea maoni kutoka kwa timu yangu ili kuboresha ufanisi wa kila hatua, kwani uzoefu wao huchangia suluhisho bora. Hatimaye, kila mzunguko wa kazi unadhibitishwa kupitia thamini ya matokeo ambapo napeana marekebisho yanayohitajika. Kwa mchakato huu wa kujifunza na kurekebisha kila mara. Kazi inakuwa bora yenye ufanisi na inaoongoza kwa matokeo chanya kwa timu na shirika kwa ujumla.

Kila siku, mimi hutumia usafiri wa uma kama njia yangu kuu ya kusafiri kwa kawaida na panda basi au matatu kwa sababu ni rahisi nafika haraka na pia ni njia ya kiuchumi ya kusafiri hasa katika miji yenye foleni nyingi. Napenda kutumia muda huo wa usafiri kusoma au kupanga shugli zangu za siku kwani inanipa fursa ya kutumia muda kwa ubunifu badala ya kupoteza tu katika foleni. Mara nyingine nikihitaji haraka huenda mahali panapokuwa vigumu kufikiwa kwa usafiri wa umma napendelea kutumia bodaboda au taski za mtandao. Njia hizi ni rahisi kwa safari, fupi au pale ambapo muda ni muhimu. Zaidi ya yote, ninajitahidi kupanga ratba yangu kulingana na muda wa usafiri ilikuepuka msongamano na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hivo, usafiri situ njia ya kuenda mahali, bali ni pia sehemu ya kupanga na kujiandaa kwa siku nzima.

Mara nyingi, natumia programu kadha kila siku kulingana na mahitaji yangu ya kazi, mawasiliano na burudani. Kwanza, programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram na barua pepe zina nisaidia kuwasiliana na wenzangu, marafiki na familia haraka na kwa ufanisi. Pia napenda kutumia programu za kazi kama Google Docs, Excel na Treo ambazo ufanya kazi za kupanga, kushirikiana na kufuatilia miradi iwe raisi zaidi. Kwa upande wa burudani napenda programu za muziki na video kama YouTube, Spotify na podcast apps ambazo zinanipa nafasi ya kupumzika na kujifunza kitu kipya wakati wa mpumziko. Pia natumia programu za habari na elimu kama Google News au zana za kujifunza mtandaoni ili kukaa na habari mpya na kuongeza ujuzi.

Kusubiri kwenye mstari kwangu, huleta mchanganyiko wa hisia kulingana na mda na hali. Kwanza, mara nyingi najihisi mchache kidogo wa uvumilivu unaojaribiwa hasa ikiwa mstari ni mrefu au watu hawafuati taratibu. Hii mara nyingine naeza kufanya nishike pumzi na kutafakari au kupanga mambo madogo niliyohitaji kufanya baadaye. Hata hivyo, mara nyingine najihisi utulivu na nafasi ya kupumzika. Kusubiri kunatoa mda wa kukaa kimya, kusoma habari, kusikiliza mziki au hata kuangalia mazingira kwa makini. Pia mara nyingine najihisi msongamano wa hisia hasa pale ambapo watu wanaruka mstari au kudanganya lakini hii hunifanya nijifunze kuwa mvumilimu na kueka mstari wa heshima. Kwa kifupi, kusubiri kwenye mstari ni changamoto kidogo, lakini pia fursa ya kutuliza akili, kupanga mawazo na kuimarisha uvumilivu, jambo ambalo linanifaa sana maishani.

Mimi kwa kawaida napendelea mahali pa kimya sababu kubwa ni kwamba kimya huniwezesha kuzingatia mawazo yangu, kupanga siku yangu na kupumzika kisaikolojia. Mahali pa kimya pia hufanya kazi za ubunifu na za kufikiri kuwa rahisi zaidi kwani hakuna kelele zinazokwamisha umakini. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia mahali pa kelele kidogo, hasa pale ambapo kelele ni ya furaha au shughuli za kijamii kama sherehe ndogo au sokoni lenye maisha. Hii huniweka katika hali ya nishati na msisimuko na hufanya nijisikie kuunganishwa na watu wa mazingira. Kwa kifupi, kimya ni chaguo langu la kawaida kwa utulivu na ufanisi lakini kelele ndogo pia ni nzuri kwa msisimuko na maisha ya kijamii.

Ningesema mimi ni mtu wa kuwai kuliko kuchelewa. Naamini kuwai ni ishara ya nidhamu, heshima kwa muda wa wengine na kujipangia maisha vizuri. Ninapenda kupanga ratiba yangu mapema, kujiandaa kabla ya muda na kuhakikisha kuwa ninafika mahali au kumaliza jukumu kabla ya muda uliopangwa. Kuwai kunanipa utulivu wa akili kwa sababu sipati msongo wa mawazo unaotokana na kukimbizana na muda au kuomba radhi kwa kuchelewa. Pia hunisaidia kufanya mambo kwa umakini na kwa ubora zaidi. Ingawa kuna nyakati ambazo hali zisizotarajiwa zinaweza kusababisha kuchelewa Huwa najitahidi kupunguza hali hizo kwa kupanga mapema na kuwa na mbadala. Kwa mtazamo wangu kuwai kunajenga imani, huonyesha uwajibikaji na hunifanya nijisikie nimeshika udhibiti wa siku yangu.

Nina kumbu kumbu nyingi nzuri za shule lakini moja ambayo inangara zaidi ni ile ya marafiki na michezo ya shule Nina kumbuka siku tulipokuwa tunacheza michezo ya mpira wa mguu na riadha kila mapumziko tukicheka na kushindana kwa furaha Hii haikuwa tu michezo ya mwili bali pia ilikuwa njia ya kujenga urafiki kushirikiana na kujifunza kushinda au kupoteza kwa heshima Kuna pia kumbu kumbu nzuri za walimu walio tufundisha kwa moyo walio kwa wakituelekeza si tu kwenye masomu bali pia kwenye madili na nidhamu. Nilipata furaha kubwa wakati nikipata alama nzuri lakini pia nilifurahia kujifunza vitu vipya hata kama si rahisi maraya kwanza. mBali na hayo, siku kuu za shule, michezo ya mitindo na shughuli za kijamii zilikua wakati wa furaha isiyo na kifani ambapo kila mtu alishirikiana na kushirikiana kwa njia ya kipekee. Kumbukumbu hizi zinabaki kuwa na dhamani kwa sababu ziliunda msingi wa urafiki nidhamu na furaha ya maisha ya utotoni.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini kwa dhati na ninaye jisikia huru kuwa mimi bila kujificha. Ni rafiki ambaye yupo wakati wa furaha na pia wakati wa changamoto bila kuhukumu au kuniacha. Tunashirikiana mawazo, ndoto na hata hofu zetu na mara nyingi hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti pale ninapo changanyikiwa. Rafiki huyu ana tabia ya kusikiliza kwa makini, kunipa ushauri wa kweli na kunikosoa kwa upendo pale ninapo kosea. Pia tunapenda kucheka pamoja, kukumbushana kumbukumbu za zamani na kuhimiza kila mmoja kufanya vizuri zaidi maishani. Ukaribu wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na mawasiliano ya wazi. Kwa kweli, rafiki wa karibu si mtu wakupita tu maishani bali ni kama ndugu wa hiari Wanaifanya safari ya maisha iwe nyepesi, ya maana na yenye furaha zaidi.

Ningesema ndiyo, nimesha wahi kushiriki mashindano kadhaa hasa wakati washule, na kumbuka kushiriki mashindano ya kitaalam kama maswali na majibu darasani pamoja na mashindano ya michezo kama mbio na mpira wa miguu kushiriki mashindano kulinifundisha muhimu wa kujiamini, kufanya maandalizi na kushirikiana na wengine. Nilijifunza kuwa kushinda ni furaha lakini kushindwa pia ni somo muhimu linalo lina lojenga uvumilivu na moyo wa kukutokata tamaa katika mashindano hayo, nilipata fursa ya kukutana na watu wapya kujifunza ni dhamu na kuelewa damani ya juhudi, binafsi na za kikundi. Hisia za kusubiri matokeo, shangwe ya kushinda au hata kukubali kushindwa kwa heshima ziliniacha na kumbukumbu za kudumu. Kwa ujumla, mashindano yali changia sana kunijenga kiakili na kihisia na kunifundisha kuwa jaribio lenyewe ni hatua muhimu kuelekea mafanikio.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kupunguza joto na kubaki mtulivu. Mara nyingi, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba yenye hewa ya kutosha nikiwa nimefungua madirisha ili upepo upite vizuri. Kunywa maji baridi au juisi ya matunda, hunisaidia sana kuzuia upunguvu wa maji mwilini na kunipa nguvu. Pia napenda kuoga maji ya baridi au kupiga mswaki wa maji usoni ili kujihisi mchangamfu. Ikiwa nina mda napendelea kupumzika, kusoma kitabu chepesi au kusikiliza mziki mtulivu badala ya kufanya kazi nzito. Wakati mwingine, napenda kutembea jioni jua linapoungua au kula matunda yenye maji mengi kama tikiti na machungwa. Kwa ujumla, wakati wa jua kali napenda kujitunza kupunguza shughuli nzito na kufurahia utulivu unaosaidi mwili na akili kubaki sawa.

Ninashugulikia wateja kwa kuzingatia heshima, uvumilivu na mawasiliano mazuri. Kwanza, ninawaheshimu wateja kwa kuwasikiliza kwa makini bila kuakatiza ili kuelewa mahitaji au changamoto za kikamilifu. Ninaakikisha nawajibu kwa luga enya adabu na iliyo wazi nikiwaelezea suluhisho kwanjia rahisi kuelewa. Pale kunapokuwa na tatizo wa mlalamiko, ubaki mtulivu ni kuepuka mabishano na kuanyesha kuwa nina nia ya kusaidia. Pia, napenda kuhakikishia wateja kuwa maoni yao ni muhimu na kwamba ntafanya kila ni wezalo kutatua tatizo kwa wakati unapofaa. Haitha, ninajitahidi kufuatilia baada ya huduma ilikuhakikisha wameridhika. Kwa ujumla, ninaamini huduma bora kwa wateja ujengwa juu ya waaminifu, subira na kujali jambo ulinalosaidia kujenga mahusiano ya kudumu na wateja.

Shughuli yangu ya kupendezwa zaidi ni kujifunza na kushiriki maarifa. Napenda kusoma au kuchunguza mada mpya kwa sababu unisaidia kupanua ufahamu na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kujifunza hunipa furaha ya kugundua vitu vipya-iwe ni kuhusu teknolojia, maisha au ujuzi wa kila siku. Pia napenda kusaidia wengine kwa kuwapa maelezo, au ushauri unaoweza kuwasaidia kutatua changamoto zao. Mbali na ilo, napenda shuguli zinazo husisha mawazo kama kuandika, kupanga mawazo na kujadili hoja mbali mbali. Shuguli hizi hunifanya nijisikie ni namchango na zinanipa motisha ya kuendelea kuboresha uwelewa wangu kila siku.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatua kathaa muhimu ili kulinda ngozi, macho na mwili kwa ujumla. Kwanza napenda kuvaa nguo zenye rangi nyepesi na zenye mikono mirefu pamoja na kofia pana inayolinda uso na shingo. Ninaweka krimu ya jua yenye SPF ya kutosha kwenye ngozi zenye kufichika kidogo kama mikono na uso na kuirudia kila baada ya masaa machache hasa nikipo kwenye jua moja kwa moja. Pia napenda kutumia miwani ya jua yenye UV protection ili kulinda macho yangu. Kunywa maji mingi kunanisaidia kuzuiya upungufu wa maji mwilini, unaotokea kutokana na juwa kali. Mara nyingine napendelea kukaa kwenye kivuli au ndani ya nyumba yenye hewa safi ili kupunguza joto mwilini. Kwa jumla, napanga shuguli zangu za anje na zajua kali mapema au bada ya jioni ili mwili wangu na ngozi yangu ziwe salama na mtulivu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga hatua kadhaa muhimu. Kwanza ninaanza kwa kuelewa kikamilifu kazi na mahitaji yake nikitambua vipaumbele na muda unaoitajika kwa kila hatua. Baada ya hapo, ninauda ratba au mpango wa kazi, nikigawa kazi kubwa kuwa semu dogo zinazoeza kumalizika kwa uraisi. Wakati wa kufanya kazi, ninajitahidi kuipuka usumbufu kama simu zizizo za zarura au shughuli zizizo muhimu ili nikae makini na kazi. Pia, napenda kuweka malengo madogo ya mda mfupi ndani ya kazi kubwa ili nijue kila hatua imekamilika kwa wakati unao faa. Mara nyingine natumia njia za kufuatilia maendeleo kama orodha za kazi au vidokezo vya kumbu kumbu kwakikisha spotezi mda. Kwa jumla nidhamu mpangilio mzuri na umakini kufanya kazi iwezekane kukamilika kwa wakati na kwa ubora unaoitajika.

Ndio, napenda kucheza na watoto kwa sababu ni njia nzuri ya kuunganisha, kufurahia na kusaidia ukuwaji wao wa kihisia na kimaadili. Watoto huleta furaha ya pekee kupitia ucheshi wao wa asili, mawazo mapya na tamaduni za kucheka ambazo huongeza hali ya furaha kwa kila anayewazunguka. Napenda kushirikiana nao katika michezo ya kujenga, rangi au michezo ya nje kama mpira wa miguu au mbio kwa sababu michezo hii inasaidia kukuza ujasiri, ushirikiano na ubunifu. Pia napenda kuwasikiliza, kuwaelekeza kwa upendo na kuwafundisha mambo madogo ya maisha kwa njia ya burudani. Baada ya mitindo wa kazi yetu, kucheza na watoto kunanipa hisia ya kuridhika, kufanya siku zangu kwa na furaha na kuniacha nikikumbuka umuhimu wa kucheka na kuona dunia kwa mtazamo wa matumaini.

Ushauri kwa mtu mwingine ungekua kusimama kidete kwa nidhamu na kuheshimu mwili wake. Kwanza, ni muhimu kuhakikisha unafuata taratibu salama za kumoa, ikiwemo kutumia kikombe safi cha kumoa, soko au sabuni ya mwili, na ncha za mzuri za nywele zisizo na hatari ya kuumia ngozi. Pili, fanya hatua kwa taratibu, pole pole, bila kurushwa, ili kuepuka kuumia ngozi au kuchoma. Pia, ni vyema kukata nywele zisizo na hatari kabla ya kumoa, kama zile zinazo zunguka uso au shingo na kuosha uso au eneo lililopewa mara baada ya kumoa ili kuondoa mabaki na kuzuia uvimbe au mikunjo. Zaidi ya mbinu za mwili, ushauri muhimu ni kuwa na subira na mtazamo chanya. Kila mtu ana aina tofauti ya ngozi ya nywele, hivo subira ni muhimu ili kumfanya awe na urahisi na kuzuia mshtuko. Mwisho kumbuka kuwa kumoa ni jambo la kawaida lakini ilinafaa kufanywa kwa heshima na tahadhari ili afya ya mtu isipatwe na hatari.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni jambo linalo athiri maisha ya kila mmoja kwa mmoja. Mazungumzo ya siasa ufungua na fasi ya kuelewa sera, viongozi na uongozi na kunisaidia kuona mitazamo tofauti ya watu. Napenda kujifunza kuhusu changamoto za kisiasa, suluhisho zinazopendelekezwa na jinsi maamuzi ya serikali ya navyo athiri jamii. Hata hivo napenda mazungumzo haya ya fanyike kwa eshima na kwa hoja za msingi kuepuka mabishano ya sio na tija. Kwa mtazamo wangu, kuzungumza kuhusu siasa ni muhimu ilikuwa na ufahamu kushiriki maoni kwa busara na kuchangia maendeleo ya jamii kwanjia ya maarifa na uwajibikaji.

Njia ninazo pumzika mara nyingi ndizi zinazo nisaidia kupunguza stress, kurekebisha mawazo na kurudisha nguvu mwilini na akili. Kwanza, napenda kusoma au kusikiliza hadithi na habari zinazo vutia kwani kuna nipa nafasi ya kuondoa mawazo ya kazi au changamoto za kila siku. Pili, napenda kusikiliza mziki mtulivu au mziki unaonifraisha jambo linalo ongeza furaha na kupunguza mawazo ya wasiwasi. Pia wakati mwingine napenda kutembea au kupumzika kwenye kivuli ili kupata hewa safi na kuona mazingira ya asili jambo linalo ongeza utulivu wa akili. Njia nyingine ni kuandika au kupanga mawazo yangu ambapo napanga mambo ninayo afanya au mawazo mapya jambo linalo nisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kupata utulivu wa akili. Mara nyingine na pumzika kwa kuongea na marafiki au familia kwa ni mazungumzo ya furaha na kucheka pamoja ufanya mwili na akili kupumzika kwa kina. Kwa ujumla, njia ninazo pumzika ni mchanga nyiko wa kutulia, kujiburudisha na kushirikiana na wengine, zote zikilenga kunipa nguvu mpya kwa maisha ya kila siku.

Napenda mbwa zaidi ninapendezwa na mbwa kwa sababu ni waaminifu sana na wanaonyesha upendo bila masharti. Ni wachezaji wanapenda kushirikiana na watu na huwa wanajua kabisa mumiliki wao anapokuwa na furaha au huzuni. Kutembea na mbwa au kucheza naye, hunifanya ni jisikia huru na mwenye furaha. Pia napenda jinsi wanavyolinda familia na nyumba, jambo linalonipa amani ya moyo. Ingawa paka ni wazuri na watulivu. Mimi hupendelea mbwa kwa sababu ya uhusiano wakaribu na mwingiliano wa moja kwa moja wanaotoa katika maisha ya kila siku.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu inafanya mtu ajisikie vizuri zaidi na kuwa na urahisi wa kufanya shughuli mbali mbali. Hali ya hewa baridi huwa inatoa hisia ya ukimya na faraja na mara nyingi husaidia usingizi mzuri usiku Pia baridi hupunguza harufu zisizo faa zinazotokana na joto kali na hufanya kuwa rahisi kuvaa nguo zenye rangi na mitindo tofauti. Kwa upande wa afya baridi hupunguza uchovu na hutoa nafasi ya kuwa hai huku joto kila mara nyingi likisababisha uchovu, jasho nyingi na hali zisizofaa, hivyo napendelea baridi.

Napendelea chakula chenye radha tamu kidogo na chenye mchanganyiko wakipekee. Napenda chakula ambacho kina viungo vinavyopendeza kama tangawizi, vitunguu, pilipili kidogo na viungo vya asili ambavyo vinatoa radha yenye muundo mzuri bila kuwa kali sana. Chakula kinacho pikwa vizuri na kuwa na uwiano wa proteini mboga na wanga ufanya chakula kiwe cha kuridhisha na chenye nguvu. Pia napenda radha zinazo jumuisha mchanganyiko wa asili na kitamu kidogo kwa mfano matunda yaliyo pikwa au mchuzi mzuri wa nyumbani. Hivo radha inavyo kuwa tamu kidogo na mchanganyiko mzuri huwa nikipaumbele changu.

Kitu kinacho nipa motisha kazini ni kuthibitishwa na kuthaminiwa kwa jitihada zangu pamoja na kuona matokeo ya kazi yangu yanavyo badilisha mambo au kusaidia wengine. Pia napata msukumo kutoka malengo wazi na changamoto zinazofaa zinazonitia nguvu kutumia ujuzi wangu kikamilifu. Mazugumzo mazuri na wenzangu mazingira ya kazi yenye ushirikiano na nafasi ya kujifunza kitu kipya pia huchangia motisha yangu. Zaidi ya yote, kujua kuwa kazi yangu inachangia ukuwaji wa kibinafsi au mafanikio ya shirika, hufanya nijisikie furaha na kuendelea kuwa nabidii. Hii hufanya kila siku kazini iwe yenye maana na chanya.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoevu wa kipekee sana. Safari ya ndege unipa hisia msisimko na mshangao hasa wakati wa kupaa na kutua. Kuona arzi ikibadilika kuwa ndogo kutoka juubangani unifanya natafakari ukubwa wa dumia. Pia, kusafiri kwa ndege huokoa mda mwingi na unifanya nifikie maeneo ya mbali kwa haraka. Ingawa wakati mwingine kuna hofu kidogo au uchovu wa kukaa muda mrefu, uzoefu wa kufika sehemu mpya, kuona tamaduni tofauti na kukutana na watu wapya ufanya safari ya ndege iwe ya kukumbu kumbo sana.

Ninapenda kwenda maktaba mara chache kwa sababu ya ratba ya kazi na shuguli za kila siku, labda mara moja au mbili kwa mwezi. Hata hivyo, kila wakati napofika maktaba, napata nafasi ya kutulia, kusoma vitabu vya aina mbalimbali na kujifunza mambo mapya. Maktaba pia nisehemu nzuri ya kuzingatia kwa umakini, kufanya utafiti au kupata msukumo wa mawazo mapya, ingawa leo kuna teknolojia ya mtandaoni kutembea hadi maktaba na kushika kitabu mkononi kuna beba hisia za kipekee, za furaha na utulivu.

Utaratibu wangu wa chaya au kahawa uanza asubuhi mapema. Baada ya kumka napenda kuanda kikombe cha chai ya maziwa au kahawa yenye radha laini. Kisha kukaa kimya kwa dakika chache nikifurahia harufu na radha yake. Huo ni wakati wa kujipanga kifikra na kujianda na majukumu ya siku. Mchana nikihisi uchovu, hunywa kikome kingine kidogo ili kuongeza nguvu na umakini kazini. Kwangu, chai au kahawa si kinywaji tu, bali ni sehemu ya utaratibu, unaonipa utulivu, motisha na mwanzo mzuri wa siku.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwa mbalimbali kulingana na lengo la muda huo Kwa kawaida napenda kutumia YouTube kwa sababu ina video za aina nyingi kutoka burudani, muziki, vichekesho, hadi elimu na mafunzo Pia napenda Netflix au majukwa mengine ya sinema kama Amazon Prime video na Destiny wakati nataka kutazama mfululizo au sinema kwa utulivu nyumbani Kwa video fupi za mitindo ya maisha, vichekesho au changamoto za mtandaoni, mara nyingi natumia TikTok au Instagram reels ambako unaweza kupata maudhui mapya kila siku. Zaidi, napenda video za kielimu kama TED Talks au Vimeo ambazo hutoa maarifa mapya na msukumo wa kufikiri. Kutazama huo wa video unachangia kujifunza burudani na kupumzika na hutoa njia ya kuungana na mambo yanayovuma duniani. Hivo, mtandaoni ni chanzo kikubwa cha taarifa, elimu na burudani kwa siku za kila wakati.

Wakati ninapofanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema hasa baada ya kuamka na kufanya utaratibu mdogo wa kujiandaa Kwa kawaida akili huwa safi, nguvu za mwili na umakini wako juu na hivyo kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa au ubunifu kufanywa kwa urahisi zaidi Wakati huu, mitazamo mizuri na msukumo wa kuanza siku huchangia utendaji bora na kufanya kazi kama kupanga, kuandika au kutatua matatizo iwe rahisi zaidi. Baada ya jioni, ingawa bado mtu anaweza kuwa na bidii, mara nyingi akili inakuwa chache kutokana na uchovu wa siku, hivyo asubuhi ndiyo sehemu ya kuzingatia kazi ngumu zaidi.

Wakati wa msongo wa kazi, napendelea kupumzika kidogo na kupanga upya mawazo yangu. Kwanza, hugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo-dogo ili nisiwe nzito kupita kiasi. Mara nyingine, huchukua mda wakupumzika, kama kunywa kikombe cha chai au kahawa, kuchukua hewa safi au kutembea kidogo ili kupunguza mkazo wa akili. Pia hujaribu kuzungumza na wenzangu au rafiki ili kutoa hisia zilizo kusanywa jambo linalo nisaidia kuona suluhisho la matatizo kwa uza uwazi zaidi. Kwa njia hii napata utulivu, umakini na motisha mpya kuendelea na kazi bila kuhisi uchovu wa zaidi.

Leo ni siku ya kusherekea fursa ndogo ndogo ambazo zinaonekana kuwa za kawaida lakini zinabeba nguvu kubwa ya kubadilisha maisha. Mara nyingi tunapokutana na changamoto a umatatizo hua tunaona tuukosefu au usumbufu tukisahau kwamba kila changamoto ni darasa la maisha lililo wazi kwa yeyote anaye jali kujifunza. Kila kizuizi unacho kikabili, kinaweza kuwa fursa ya kujifunza, kuboresha mbinu zako, au kuonyesha udhabiti na uvumilivu wako. Ukikabiliana na changamoto kwa moyo wazi, ukitumia busara na subira, unaweza kugundua mbinu mpya za kufanikisha mambo, husiano unao unao imarika na fahari yandani inayo tokana na mafanikio madogo madogo. Siku ya leo, jitahidi kuona fursa hizi zipe na fasi ya kukuonyesha kitu mpya na usiwe na hofu ya kushindwa. Kumbuka kwamba, kila hatua hata ndogo ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kwa hivo, changa mkia kila dakika elewa thamani ya kila tukio na uwe tayari kutumia hekma yako kujenga kesho bora. Hivo leo si siku tu ya kupita bali ni fursa ya kufanya maamuzi yenye maana kuwa na shukrani na kusonga mbele kwa nguvu mpya ukijua kuwa changamoto zinazo kuandaa kwa mafanikio makubwa ya jao.

Napenda mfumo wa Android zaidi, sababu kubwa ni uhuru wake na urahisi wa kubadilisha kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Android inaruhusu mtu kibinafsi simu yake kuwa kiwango kikubwa, kuanzia mwonekano wa skrini, matumizi ya widgets, hadi kuchagua programu kutoka vyanzo mbalimbali. Pia, inapatikana kwenye aina nyingi za simu kuanzia za bei nafuu hadi za gharama kubwa, hivo kuwapa watu wengi fursa ya kuitumia bila kikwazo kikubwa cha fedha. Zaidi ya hayo, Android inaendelea vizuri na teknolojia nyingi kama kompyuta, vifaa mahiri vya nyumbani na magari. Hii inafanya matumizi yake kuwa rahisi na yenye ufanisi katika maisha ya kila siku. Ingawa iOS nayo ni salama na ina utulivu mzuri. Android hunivutia zaidi kwa ubunifu, uhuru wa matumizi na uwezo wake wa kukidhi mahitaji tofauti ya watumiaji.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kusaidia watu kupata suluhisho za matatizo yao, kwa njia ilio wazi na yenye ufasafa. Napenda kuona mchakato wa kazi ukitulia lakini ukiwa na tija, kuelewa tatizo, kuchambua taarifa, kisha kutoa suluhisho ambalo linaweza kutumika mara moja. Hii inafaa kwa sababu inachanganya ubunifu na mantiki na pia inanikilisha hisia ya kuridhika, nilipowaezesha wengine kufanikisha malengo yao. Kwa maneno mengine, ni kama kuchanganya mchezo wa fumbo na kazi ya msaada, ambapo kila changamoto inayotatuliwa inaleta furaha na motisha.

Kawaida, usiku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo yanayosaidia akili na mwili kupumzika. Kwanza hupanga kidogo ratiba ya kesho, kuangalia kazi muhimu za kufanya ili kuondoa wasiwasi wa kesho. Kisha, napumzika kwa njia za kiasili kama kusoma kitabu cha kufurahisha au kusikiliza muziki mtulivu. Baada ya hapo, mara nyingine huandika mawazo yangu kwenye karatasi ili kuyatenga na akili yangu kisha kufanya mazoezi madogo ya kupumua ili kujiandaa kulala. Hatimaye napunguza mwanga na skrini nikilenga usingizi mzuri ili kuamka mchana ujao mwenye nguvu na mtazamo chanya.

Napenda kusama vitabu vinavyo nipa marifa na ufahamu kama sayansi, teknolojia na historia vinavyo nifundisha mambo mapya kuhusu dunia Pia napenda hadithi na riwaya zinazo changia mailezo ya hisia na maisha ya wenginezi Kiingiza kwenye ulimwegu wahausika tofauti na kunifanya nifikirie kwa kina pamoja na hiyo, vitabu vya maendeleo binafsi huuniwezesha kuboresha tabia ustadi wa masiliano na mbinu za kufanikisha malengo jambo linalonifaa kazini na maishani kwa hivyo napendelea mchanganyiko wa vitabu vinavyo fundisha kuhamasisha na kufuraisha vinavyonichochea kuwa bora zaidi kima akili na kiisia.

Nafanya marafiki wapya kwa kuanza na mawasiliano ya heshima na ya wazi. Mara nyingi huanza kwa kusalimiana vizuri na kuonyesha nia ya kweli ya kumfahamu mtu kama kumuuliza kuhusu anachopenda au anachofanya. Kusikiliza kwa makini ni jambo muhimu kwa sababu kunamfanya mtu ajisikie kuthaminiwa. Pia napenda kuwa mkweli na mwenye tabia njema bila kujifanya mtu nisiyekuwa kushiriki shughuli za pamoja kama kazi, masomo, michezo au shughuli za kijamii hunisaidia kukutana na watu wapya kirahisi. Kadri muda unavyopita uaminifu na mawasiliano ya mara kwa mara huimarisha urafiki huo.

Mufanya biashara bora zaidi ni mtu ambaye anamchanganyiko wabusara, uvumbuzi na uadilifu. Hana hofu ya kuchukua hatari zilizopimwa lakini hufanya maamuzi kwa msingi wa utafiti na tuwakimu si hisiatu. Anaujuzi wakuelewa wateja wake, maitaji yao na jinsi ya kutoa suruhisho bora zinazo wafaidi. Pia mfanyibiashara bora anaongoza kwa mfano, akiimiza maadili mema kwa uaminifu, uwajibikaji na heshima kwa washirika. Zaidi ya hayo, ana uvumilivu na ustahimilivu, akijua kuwa mafanikio hayaji maramoja na kwamba changamoto nisehemu ya ukuaji. Anaeza kubadilika haraka na kuendana na mabadiliko ya soko na teknolojia, lakini haachi maono ya kekuu. Mfanyi biashara bora pia anaajiri jamii akitumia mafanikio yake kusaidia wengine na kuendeleza mazingira chanya ya biashara.